Kupunguza matumizi ya plastiki katika taifa yetu ya Tanzania, wametengeneza mifuko ambayo haitumii plastiki. Lakini pia kwa majumbani, tunatumia mifuko iyo kuemelea vitu mbali mbali, ambapo hatutumii vitu vya plastiki. ijapokuwa ni ngumu kukwepa matumizi ya plastiki, lakini tunajitahidi sana kupunguza matumizi ya plastiki kama ivo kutumia iyo mifuko. Na njia nyingine pia tunanua vitu ambavyo vinaeza vikaoza inatendengenezwa ambapo so plastiki ile inakuwa ni material ambayo yanaeza kuoza kwa hiyo sisi kama wananchi tunajitahidi sana kupunguza hiyo.

Ndiyo, napendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Kipindi nakua, nilikuwa napenda sana kusoma gazeti. Nakumbuka, kulikuwa kuna gazeti la mwananchi, raia. Lakini pia nilipenda sana magazeti ya udaku, uswazi. Magazeti haya, yalikuwa na story mbali mbali ndani yake. Stori za hadisi. Yakielezea hadithi. Riwaya. Pia, magazeti haya ya udaku niliyapenda kwa sababu magazeti haya yalikuwa na chemsha bongo, lakini pia kulikuwa kuna majedwali, tulikua tunacheza gemu kwa njia majedwali, unachora, ukifanikiwa, ukishinda, tulikuwa tunapata zawadi. Kitu kingene kilichofanya nipende magazeti haya yalikuwa yanatoa habari mbali mbali za umbea, hivo niliyapenda sana magazeti haya. Mtandaoni napenda kusoma habari mtandaoni. Nimewafollow watu wengi ya ambao naenda mpaka sasa. Kwa sasa kupata magazeti sio rahisi. Hivo habari nyingi huwa nazipata kupitia mtandao. Pia so mpenzi sana wa kuangalia taarifa habari kupitia tv. Hivo habari nyingi huwa nazipata kupitia mtandao. Huwa napata habari zangu kupitia Miradi yayo Instagram. Napenda kutumia mtandao wa Instagram Facebook kusu kwa sana. Lakini mara nyingi hutumia Instagram kwa hivo Instagram hua napata habari zangu nyingi kutuka kwa miradiayo samisago, crowdie f crowdie website, wasafi fm, ndio na akaunti nyingine nyingi ambazo nimezifollow, hivo maisha ya nabadilika nimejifunza vitu vengi hata fursa hii ninaotumia sasa nimeipata kutuka kwa mafoe baraka, yeye alielezea jinsi ambavyo unaweza ukafanya kazi mtandaoni na ukapata pesa. Kipindi cha nyuma nilipata taarifa hizi kwa watu wengi lakini sikuwahi kupata mtu sahihi wa kunielekeza watu wengi walikuwa wananipa matangazo wana nitafasria. Nilifuatilia sana habari ya kufanya kazi mtandaoni lakini niko kiae nikifuata zile website ambazo nilikua nazipata kutoka kwenye akaunti mbali mbali za watu wa instagram sikuwahi kupata hicho. Hivo pia huwa nafuatilia mambo ya kuenda kufanya kazi nje. Najaribu kufatilia kupitia website nyingi lakini sijafanikiwa bado kufanikisha kwa sababu watu wengi ma content creator wanaoleta habari hizo wanakuwa hawana hawana ujuzi kamili wa kutuelekeza kufikia huko tunapo wanatupa expectation tunakua tunatarajia vitu vikubwa lakini mwishwo siku tunapata vitu unapoenda kufanya kufuatilia unakuta ni vitu tofauti na vigezo vinakuwa tofauti kabisa tofauti tunavyokua tumeelezewa hiyo, mtandao pia huwa natumia kuangalia movie kupitia youtube so napenda ni mpenzi wa movie kwa hua naangalia movie za kinaijeria kusikiliza muziki, miziki ya kidini miziki ya kiulimwengu pia natumia boom play kwa ajili ya miziki yangu ya kila siku natumia wasapu kwa ajili ya kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki kwa ajili ya kuwasiliana kwa ajili ya biashara hivyo naona mitandao inarahisisha sana maisha ya kwetu sisi vijana inaleta fursa katika maisha yetu ya kila siku.

Mteja alinipigia akiwa na hasila leo. Yeye alisema huduma yetu ni mbaya. Nilimsikeza kwa makini bila kumkatiza. Baada ya kueleza, niljaribu kutafuta ufumbuzi. Tatizo lilikuwa lahisi, lakini alitaka kuzungumza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na hasila, lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha uluma na ufahamu. Wanatulia. Sio wote wanakua wakali. Wengi ni wapole. Lazima nisipokee hasila zao kwa moyoni. Ni kazi tu. Sio mimi binafsi. Nitafanya vizuri zaidi.

Sana za digiti nnazotumia zaidi kwa kila siku ni pamoja na sim. Ofisini kwetu ni ofisi ya wanasheria. Hivo natumia laptop. Lakini pia tunatumia vitu vingine vidogo vidogo. Katika sehemu hizi huwa tunaingia. Natumia software. Naitumia kila siku. Natumia Instagram. Hivo natumia. Natumia YouTube, natumia Facebook, natumia WhatsApp, natumia Bible app, natumia phone master, natumia app kwa ajili ya kuzuia kubi hakdi. Hivo, inatusaidia sana katika maisha yetu ya kila siku.

Nimewahi kuona mandhari nyingi nzuri za kuvutia. Mandhari moja ambao niliwahi kuiona ilikuwa ni nzuri sana. Tena ilikuwa ni hivi karibuni mwaka jana. Nilienda kumtembelea mchumba wangu ambaye alitoka huku hakuelekea moshi. Niliweza kuona mlima kilimanjaro. Ilikuwa nzuri sana. Niliuona kwa sababu sehemu nilipofika palikuwa karibu. Kwa hiyo ilikuwa naamka kila siku nauona mlima Kilimanjaro. Mandhari yale, maeneo yale nilipofika palikuwa na baridi, baridi, majani yalikuwa ya kijani, yaani unaweza ku niliona mimea mingi ya huku. Lakini kwa kule, huko huwezi kuitambua kiurahisi kwa sababu ilikuwa imenawiri na unaonekana vizuri kwa kupendeza na tofauti kabisa. Niliona slobeli, so nilienjoy yale mazingira ka ubaridi, halafu nyumba za kule, kilichonivutia, kila nyumba ilikuwa inajitegemea, hakukuwa na muingiliano wa uswahili labda nyumba zinabananana, kila nyumba ilikuwa na migomba, ina bustani yake, unaishi maisha kama vile, unaishi uzunguni. Mandhari nyingine nzuri niliowahi kuiona, niliona Mtwara, nilienda kutembelea bahari, kuna bahari, jeshini, so unapenda bahari kwa hiyo nilivutiwa na mandhari yale na nilipata kuogelea, nikiwa kule nilikotokea kujifunza kuogelea na nilivutiwa sana.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Japo, huwa sivai mara kwa mara. Napenda kuvaa kofia, zinazofunika zilizokaa kama kwa kitalii, na wakati mwingine huwa navaa kepu, ile ya kufunika kwa mbele. Katika jamii zetu wanawake hawana utamaduni wa kuvaa kofia. Mara nyingi huvaliwa na wanaume, kama heshima, au kama tamaduni. Tu sisi wanawake, tuna kuna kofia ambazo vinakuwa vimetengenezwa. Zinakuwa kama material ya kitambaa ambazo zinakuwa ukifunga kichwani. Zinakuwa na urembo unapendeza. Japo mimi, sijaikuvaa hizo navaa zile kofia zinazotaka kufanania na za kiume.

Hapana, mimi sipendi kuchora au kupaka rangi. Sikuwi kuwa na kipaji cha kuchola. Japo kuwa kipindi nakuwa, nilikuwa napenda kuchola midoli, watoto, kufinyanga udongo. Sikoe kupenda kupaka rangi. Sio vitu ambavo napenda kwenye maisha yangu. Japo napenda rangi ya pink. Nilikuwa na pia navutiwa sana na mtu anaejua kuchola. Niliwai kuwa na rafiki yangu, wa kiume ambaye anajua kuchola. Nili tamani sana kumunganisha na jukwa au sehemu ambazo. Anaeza kapata, kupata pesa kupitia kipaji chake kwa sababu ana uwezo mzuri wa kuchora, anachora watu vizuri. Lakini, hana wateja, maisha yake ni magumu. Anafanya kazi nzuri lakini kipato chake ni tufauti kabisa na kazi yake.

Hapana, sipendi maua. Sipendi hata mtu akinitia zawadi ya maua. Siyapendi kwa kweli. Haijawahi kunivutia. Ila napenda ukijani, mazingira ya asili, yaliyo okolea kwa rangi ya kijani. Lakini sio maua. Yaani, siju ni kwa nini nachukia. Na sijui kwa nini sijai kupenda japo wanawake wengi wanapenda maua. Lakini mimi sijai kupenda zawadi hiyo. Ya maua kwenye maisha yangu.

Naboresha michakato ya kazi, chakwanza kwa kujifunza kutoka kwa waliofanikiwa, kwa kujifunza kutokana na makosa, kwa kuweka malengo, kwa kuwa na malengo makubwa ambayo yana nituma kufanya kazi kila siku. Naboresha kwa kujiunganisha na vitu vilivyo vikubwa, kwa sababu tunajifunza siku zote kwa walio fanikiwa sio kwa walio shindwa, kwa sababu walio shindwa wana maneno mengi ya kukutisha. Hivo, michakato mingine ya kazi, huwa najifunza kutoka kwa watu wengine, kutoka kwa watu ambao nimo, fahamu kupitia mtandao, ana kwa ana, au watu ambao wapo kwenye kazi wanaifanya kwa muda mrefu ambao mimi sifanyi ambao wamefanikiwa kupitia kazi hiyo.

Kulala, huwa naoga, nikisha oga, huwa sisari mara kwa mara, lakini kuna wakati ambapo huwa na sari, kumuomba mungu anipe ulinzi, na anipe mwisho mwema na maisha mema na kuwa ombea wale nawapenda. Pia, huchukua nanili, kofia ya kulalia na kufunika kichwa changu, huwa napenda kulala nikiwa nimevaa kaptura. Huwa navaa kaptura na tishati yangu, kutandika kitanda, baada ya kutandika kitanda huweka neti, huzima taa, na kufungua upazia wazi kuruhusu mwanga wa nje kuingia ndani. Kunisaidia pale ninapo amak asubuhi kuweza kuangalia kama kumekucha au hapajakucha bado.

Naeza kuelezea kwamba mimi nakunywa chai, sio kahawa. Na vo iandaa chai yangu, nimesema, huandaa maji, baada ya kuweka maji, huweka mdarasini, karafuu, unga, huchanganya viongo hivi hua navichengeneza mapema, kabla ya, kuweka chai. Kwa hiyo, hua nahukua kijiko kimoja cha unga mdarasini, unga wa karafuu, robo kijiko huanachukua tangawizi, lobo, naweka. Nachukua umdanirimu, ninihimu, ninihiki, jamani nimesahau. Ua nachukua amra poda pia, naweka kwa jidi ya kwa pishangu. Zakiro, lakini huweka hiviki kwa ajili ya kunukia vizuri. Kuwa nikitengeza chai hiyo upata nguvu siku nzima ya kufanya kazi bila kuchoka. Lakini nisipo itumia chai hiyo huwa napata hali ya uchovu na usingizi. Lakini pia huwa nahisi.